Mimi hupenda sana kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa pamoja na wanafamilia na marafiki zangu wakijumuika hapo ninasikia vizuri Birthday yangu iliyopendeza zaidi ni ya mwaka elfu mbili na ishirini ilikuwa nzuri sana na kwenye birthday mimi hupenda sana kukula hiyo keki yenye natengeneza na upande wa kupokea zawadi zawadi yote yenye mtu amenipa mimi hupokea sina ubaguzi maana kutoa ni moyo.

Mi hupenda sana mahali pakimya maana hukupa fursa ya kuwa na wakati wako wa pamoja unameza pata muda hata wa kujifikiriana. Kupanga mawazo yako kuwa vizuri si kama sehemu zenye kelele kwahyo mi huwa napenda sana sehemu tulivu kama kando ya mito kwenye misitu. Maana hata yaweza kukupa muda mwafaka wa kukaa hata uweke fikra zako pamoja kama una msongo wa mawazo unaweza interact na necha na unapata akili yako inarudi kuwa sawa. Kwa hivyo.

Kitu cha kwanza kabisa nikiamuka ni kumshukuru mwenyezi mungu kwa ajiri ya uhai. Baada ya hapo najinyoosha nyoosha mwili kidogo kama dakika tatu. Nikishamalizana na kupasha mwili naelekea zangu bafuni nafreshen up. Nikishamaliza kufreshen up na natandika kitanda changu vizuri nikimaliza navaa nguo then na I take my breakfast yenye ishakuwa prepared After hapo nawaaga wote waliopo nyumbani naondoka zangu pole pole kuelekea kazini bila kumsumbuwa mtu yoyote.

Kuogelea bado mimi sijajua kuogelea ila natamani sana kujifunza kuogelea ili nijue vizuri mana huwa naona watu wana enjoy sana hiyo moment wanapokuwa kwenye maji wanaogelea kwa hiyo mimi pia nina matumaini siku moja nitakuja kujifunza nielewe kuogelea vizuri.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni omena. Omena ni samaki wadogo ambao wamekaushwa na wamevuliwa kutoka kwenye ziwa ama bahari. Ni chakula cha jadi cha community ya lugo. Omena huwa nawapenda sana mwanzo wakipikwa uwakaange vizuri wakauke kisha utie tomato. Alafu sasa upakuapo kando na uwe na sima yako hapo yaani huwa napenda sana hicho chakula.

Nazalisha kipato changu kwa kufanya kilimo na biashara ndogo ndogo. Ninapolima napata mazao kwa ajili ya kulisha familia na pia mazao mengine nawauzia. Wateja kwa minajiri ya kupata pesa ya ziada ya kutumia. Na biashara ndogo ndogo kama kuuza mboga. Inanisaidia pia kupata hela kidogo zinazonisaidia kujikimu kimaisha hiyo ndio mbinu ninayo tumia katika uzalishaji wangu.